Mimi sina orodha ndefu ya waandishi ninaowapenda, lakili kuna wachache ambao maandishi yao hunivutia kila ninapo yapata. Napenda waandishi wanaondika kwa urahisi lakini ujumbe mzito wale unoaweza kukufanya ufikirie bila kutumia maneno magumu kupita kiasi.

Kwa kawaida natumia muda wa wastani mtandaoni. Si mwingi sana, lakini pia si mdogo. Mara nyingi ni kati ya saa mbili, hadi tatu kwa siku. Muda mwingi huwa niwa kutafuta taarifa, kusoma nakala, na kutazama video chache, au kuwasilina na watu.

Wakati wa mapumziko kazini, nimi hupenda kufanya vitu vidogo vinavyonitoa kwenye mtiririko wa kazi na kunirudisha kwenye hali ya utulivu. Mara nyingi na anza kwa kunyoosha mwili kidogo, kuinua mkono, kunyoosha mgongo au kutembea hatua chache ili kuondoa mzigo wa kukaa muda mrefu.

Mimi napenda kuwa mahali palipo na utulivu na hewa nzuri si lazima pawe kimya kabisa lakini napenda sehemu ambazo hazina msongamano au kelele nyingi. Mahali penye mwanga wa kati, mazingira ya asili kama miti au upepo wa taratibu, hunifanya nijisikie vizuri.

Mimi napenda mziki unaochanganya hisia na ujumbe, siyo tu midundo nzuri. Napenda nyimbo ambazo zinanifanya nifikirie, zisikie hisia fulani au kuniletea utulivu baada ya siku ndefu. Mara nyingi napenda mziki wenye rhythm tulivu kama jazz classical au chill acoustic. Lakini pia napenda baadhi ya nyimbo za kisasa.

Mimi hupata habari mtandaoni kutoka vyanzo mbalimbali vinavyoheshimika. Mara nyingi nasoma makala kwenye tovuti na za habari zinazojulikana. Kama vile magazeti makuu au vituo vya habari vinavyotoa taarifa za haraka na sahihi. Pia napenda kufuatilia sehemu zinazojumuisha uchambuzi wa kina kama blogs za wataalamu au tovuti za elimu.

Binafsi napendelea baridi kidogo kuliko joto. Si lazima baridi, iwe baridi kali ya kupita kiasi, lakini hali ndogo ya baridi hufanya nishugulikie vizuri na kuweza kutulia bila harufu ya joto. Napenda baridi kwa sababu inafanya kila kitu kuwa rahisi kidogo. Unaweza kuvaa nguo, unazapendelea, usingizi unakuwa mzuri na mwili hauchoki ya araka.